Unapenda kula wali au ugali. Napenda kula ugali kwa kuwa ugali ni chakula ambayo hukupa nguvu. Ukila ugali unapata ya kuwa siku imeisha lakini bado haujasikia njaa ugali ukona uwezo wa kushikilia tumbo sana lakini wali ni rahisi ndiyo utakula utakula wali mwingi. Utashiba lakini baada utaskia njaa lakini ukila ugali utashiba haraka. Na pia ugali. Inaendanisha na vitu vizuri kama nyama, mayai samaki lakini wali lazima ule kwa vitu kama maharagwe ama mboga.

Mziki gani unaosikiliza mara mingi mara mingi mimi hupenda kusikiza miziki ya kanisa kwa kuwa mimi ni mtu wa kanisa. So mara nyingi mimi hupenda kusikiza mziki ambayo inaeza kupatia funzo fulani ama inaeza kupatia somo sio kila mziki ambayo inaeza kupatia somo zingine tu zikopale kwa kuleta raha lakini mimi hupenda kusikiza za kanisa na mziki ambazo zina somo.